Chakula ninachokipenda zaidi ni samaki wakupaka wapwani wa Kenya hasa vile vinavyo pikwa kwenye mkia wa Mombasa. Ninapenda samaki huu kwa sababu unapikwa kwa nazi mbichi, tangawizi, vitunguu na viungo vingi vya asali ladha yake nitamu, yakunono na inaarufu zuri sana inayofuraisha mara ya kwanza nilikula samaki huu nilipokuwa na umri wa miaka kumi na mitatu nilipotembelea shangazi yangu Mombasa shangazi yangu ndiye alienipikia na kunielezea jinsi ya kupika na viungo vyote muhimu aliniambia kuwa wanawake wapwani ndio wataalamu wakupika samaki huu na kila familia inasiri yake mara ya mwisho nilikula samaki huu ni mwezi uliopita nilikua nimerudi mombasa kwa likizo fupi nilikula katika mgahawa mdogo karibu na forodhani ambapo mwanamama mkongwe alikuwa akiuza samaki huu ulikuwa umepikwa kwa umakini na ulinikumbusha utamu wa chakula cha nyumbani upishi huu unanipeleka kwenye kumbukumbu za utoto na ninapenda sana jinsi viungo vina vyo changanya na harufu ya ladha nikipata nafasi mimi hupika samaki huu nyumbani kwa kutumia mapishi nilivyo funzwa kutoka kwa shangazi yangu.

Ndiyo, ninasoma gazeti. Mara nyingi hununua gazeti la kila siku asubuhi na kulisoma wakati nina kinywaji cha chai. Gazeti ninachosoma zaidi ni la habari, za ndani na la michezo. Kwanza huwa naangalia habari za kimsasa, siasa na uchumi. Kisha nageukia sehemu ya michezo kwa habari za mpira, wa miguu na za mbio. Pia napenda kusoma makala ya maoni na maswala ya jamii kwa sababu zinanipa mawazo tofauti wakati mwingine nasoma gazeti la jumapili ambalo lina habari ndefu matangazo za hadithi za kuvutia kusoma gazeti linanisaidia kubaki na taarifa juu ya yanayotokea katika nchi na duniani kwa ujumla hata hivyo, siku hizi pia natumia toleo la mtandaoni la gazeti kwa sababu ni rahisi na haraka, lakini bado napenda kugusa karatasi na kusoma kwa macho. Kusoma gazeti kumegeuka kwa sehemu ya mazoezi yangu ya kila siku asubuhi na kunisaidia kujua mambo mapya kabla ya kuanza shughuli zangu za siku.

La, mimi sipendi kuzungumza kuhusu siasa. Sababu ni kuwa, sababu mazungumzo ya kisiasa maranyingi husababisha ugomvi, chuki na mgawanyiko baina ya watu. Nimeona mara nyingi watu wanapoteza urafiki na kujenga uadui kwa sababu ya misimamo tofauti wa kisiasa pia siasa maranyingi huwa na udanganyifu na matumaini yasiyotimizwa na hii inachukiza. Napenda kuzungumza juu ya mada zinazoweza kuleta umoja na kwa vile michezo burudani elimu au maendeleo ya jamii badala ya kuchukua upande na kujenga mabishano hata hivyo, ninajali maswala ya kijamii na ya kitaifa lakini sipendi kujihusisha na mabishano ya kisiasa kwa hivo, ninajiepusha na mijadala ya kisiasa inavyowezekana na kama mada hiyo itajitokeza ujaribu kubadilisha au kuondoka kwenye mazungumzo.

Mimi napenda kwenda sinema mara mbili kwa mwezi. Kwa kawaida, hupenda kutembelea sinema wikendi, hasaa jumamosi jioni na jumapili mchana. Mara nyingi huenda na rafiki mmoja au wawili ili kushirikiana uzoefu wa filamu. Napenda sana sinema za kutisha na za ajabu kwa sababu zinavutia na kuwa na matokeo ya kushangaza. Sinema inanikumbusha siku za shule nilipokua nikiendelea mara nyingi zaidi. Lakini sasa kwa sababu ya kazi na shughuli nyingine, mwendo umepungua. Pia napenda kula popcorn na kunywa soda wakati wa filamu. Na hii inaongeza furaha yangu. Wakati mwingine, hupenda kwenda sinema peke yangu nikipenda kukaa nyuma na kutazama kwa makini bila kusumbuliwa. Hata hivo, ninaepuka siku za likizo kuu kwa sababu sinema huwa na foleni na gharama ya tikiti huwa imepanda.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia ni kufua vyombo. Hunichukiza kwa sababu ni mchakato mrefu na wenye kuchosha. Kwanza inahitaji kuweka maji moto, kusuguwa vyombo kwa sabuni, kisha kuvivisha na maji safi, na hatimaye kuvikausha. Inachukua muda mrefu na mara nyingi huwa na mafuta na vumbi vina vyoshikana kwenye mikono pia, baada ya kufua vyombo, kuna mengi ya kuweka kwenye kabati na kuvipanga hii inachosha zaidi hasa baada ya kupika chakula kizito wakati mwingine hujikuta ni kikimbilia kufanya kazi nyingine ili kuepukana na kufua vyombo hata hivyo, kwa sababu ni lazima hufanya kwa haraka iweze kanavyo bila kukosa usafi. Ningependa sana kuwa na mashine ya kuosha vyombo ili kuepuka kazi hii.

Mafanikio ya binafsi ninayadhamini kazini ni wakati niliweza kuendesha mradi mkubwa wa kimkakati wa kampuni kwa mafanikio. Nilipewa jukumu la kuwa msimamizi wa timu ya watu watano ili kutekeleza mpango wa kuboresha mfumo wa huduma kwa wateja. Katika kipindi cha miezi mitatu, tulifanikiwa kupunguza muda wa kukabiliana na malalamiko ya wateja kwa asilimia sitini na hili iliongezeka kuridhika kwa wateja kwa kiwango kikubwa. Nilijifunza jinsi ya kuongoza timu, kusimamia bajeti na kutoa taarifa kwa uongozi. Pia nilipewa tuzo ya mfanyikazi bora wa mwaka kutokana na mchango wangu, mafanikio haya yalinipa ujasiri wa kuendelea kuchukua majukumu makubwa ya kuthamini zaidi. Yalinifundisha umuhimu wa kupanga, kushirikiana na kutumikia kazi kwa uadilifu. Hata leo nikitazama nyuma, ninaona kuwa huo ulikuwa hatua muhimu katika maisha yangu ya kazi na uzoefu ulionifanya niwe bora katika kazi yangu.

Ninawatazama wenzangu kwa kuwapa sikio la kusikiliza na kuelewa tatizo lao. Kwanza, wapa nafasi ya kueleza kwa kina na bila kuwakatiza. Kisha hujaribu kuonyesha kuwa naweza kuhisi na kuelewa hali yao kwa kutumia maneno kama naelewa unachohisi, pia huwakumbusha uwezo wao na mafanikio yao ya nyuma kuwatia imani. Mara nyingi, huwapa ushauri wazi na wa vitendo usiokosea kuwapa matumaini. Iwapo ni hali ngumu, huwaahidi kuwa nitawasaidia kivitendo, kama vile kuwatembelea, kuwapa wakati wangu au kuwaletea chakula. Pia huwatumia ujumbe wa maandishi au simu ya kuwakumbusha kuwa wana nguvu na wameshinda changamoto kabla. Huwa na maneno ya kuamini na kuwahakikishia kuwa hali itakuwa bora. Mwishowe, huwajali kwa kikweli na huwafuata kwa muda ili kuhakikisha wanapata msaada unaohitajika.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu. Kwa mfano, katika kazi yangu nimeweza kuunda njia rahisi za kufuatilia kazi ambazo zimepunguza wakati wa kukamilisha kazi za kila siku. Pia, mara nyingi huwa na mawazo mapya ya jinsi ya kupanga shughuli za nyumbani na kuboresha usafi. Nimewahi kutengeneza kitanda cha mimea kwenye vichombo, cha zamani na plastiki badala ya kukitupa. Ata katika kupika. Huwa na jaribu mchanganyiko wa viungo tofauti ili kupata ladha mpya. Wakati shida siogopi kujaribu mbinu mpya ya kutatua matatizo ubunifu wangu unasaidia kuona uwezekano mahali pengine watu huona kikwazo. Ninapenda kufikiria nje ya sanduku na kufanya vitu kawaida kwa njia isio ya kawaida. Kwa ujumla, ubunifu ni kipawa ninachokiamini, kinachomfanya niwe bora katika kila kitu ninafanya.

Wakati wa msongo wa kazi kwanza hujaribu kupumua kwa kina na kuchukua mapumziko za dakika tano huondoka kwenye kompyuta yangu na kutembea kidogo ndani ya ofisi au nje ya hewa safi, pia hunywa maji baridi na kuongeza oxygen kwa mwili. Ninapenda kusikiliza mziki wa polepole kwa kifaa changu cha mziki ili kuchanganya hisia zangu mara nyingi, huandika orodha ya kazi zangu na kuzipanga tena kwa mpango wazi. Iwapo msongo unazidi, hujaribu kufanya kazi ngumu kwa kipindi kirefu. Kisha kurejea kwenye kazi bahada ya kupumzika. Ninahitaji kukumbusha kuwa kazi ni sehemu ya maisha na sio maisha yote. Wakati mwingine, huongea na mwenzangu wa karibu kwa mazungumzo mafupi ya kufurahisha. Pia hujaribu kukataa tamaa na kukumbuka mafanikio yangu ya nyuma ili kuongeza ujasiri baada ya mapumziko hurudi kwenye kazi kwa mtazamo mpya na nguvu ilio rejeshwa.

Ninakunywa chai asubuhi kila siku. Huandaa chai yangu kwa kuchemsha maji na kuongeza maziwa sukari na mchuzi wa chai. Mara nyingi hukunywa chai saa mbili asubuhi kabla ya kuanza kazi na siwezi kuwacha kwa sababu inaniamsha na kunipa nishati. Nikikosa chai asubuhi huwa najisikia mchovu na kukosa mwelekeo mpaka nimeipata. Napenda kunywa chai nyumbani katika ukumbi wangu wa kulia wakati nikisoma habari za asubuhi kwenye simu. Ata wakati wa kazini. Huleta chai katika thamosi ndogo ili kuendelea kukunywa. Wakati mwingine hukosa sukari na maziwa kwa siku ya kufunga. Lakini bado hukunywa chai ya rangi tu. Kinywaji hiki kimekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya asubuhi na hakina badala. Bila chai yangu, siku huanza vizuri na hisia za utulivu hazipo.

Ningependa kujifunza ujuzi wa programu ya kompyuta kama coding ya Python. Ujuzi huu ni wa muhimu kwangu kwa sababu inaweza kunisaidia katika kazi yangu ya sasa ya uhasibu na kuniwezesha kubadilisha taaluma kwa uwezo wa teknolojia sijawai kujaribu kujifunza coding kabla. Lakini nimesikia kuwa ni muhimu kwa siku sijazo ningejifunza kupitia kozi za mitandaoni kwenye tovuti kama youtube na cousera pamoja na kutumia vitabu vyake kujifunza mwenyewe. Pia ningejiandikisha kwenye darasa la kujumuiya la karibu kwa ushirikiano wakati mzuri ya kuanza ni sasa kwa sababu nina muda wa jioni baada ya kazi na wikendi naamini kuwa kujifunza ujuzi huu kunaweza kunifungulia fursa mpya na kazi za kunifanya niwe na usashawishi katika uchumi wa kujiditali kwa ujumla ni lengo langu la kipato na la kibinafsi ambalo nina nia ya kulifanikisha.

Ninawakaribisha wafanyikazi wapya kwa kuwapa maelezo mazuri ya mazingira ya kazi. Kwanza, hufafanuliwa kazi zao mahususi na matarajio ya uongozi. Kisha, huwafahamisha kuhusu sera za kampuni na kanuni za usalama. Pia, huwatangazia vifaa vya vyanzo vya msaada watakavyohitaji. Ninawapa orodha ya majina na nambari za simu za wenzangu wakuu na wasaidizi hata hivyo, kuwapa muda wa kuzoea na kuwatia moyo kwa kuwapa kazi ndogondogo. Kwanza, mara nyingi huwaletea chai ya asubuhi ya kwanza na kuwapa mzunguko wa ofisi. Hata hivyo, huwapa nafasi ya kuuliza maswali bila woga na kuwahakikishia kuwa wanaungwa mkono baada ya siku chache, huwachukua kwenye mkahawa wa karibu kwa mlo ili kujuana vizuri. Kwa ujumla, ninajitahidi kuwafanya wajisikie wanakubaliwa na kuwa na nia ya kufanya kazi nzuri.

Asubuhi hii niliamuka saa sita. Bahada ya kuamuka, nimeongea kwa maji baridi, nimefanya mazoezi ya viungo kwa dakika kumi. Kisha, nimekula chai na mkate miwili ya mkate wa mchele kwa chakula cha asubuhi. Nimevaa nguo zangu za kazi na nimeondoka nyumbani saa nane na nusu kuelekea kazini. Nilienda kazini kwa matatu na safari ilichukua dakika telathini. Nimeanza siku yangu kwa kusoma baruapepe zangu na kuandaa orodha za kazi za leo nilihisi asubuhi hii kuwa ya kawaida na mwili ulikuwa na nguvu kutokana na mazoezi hata hivyo kulikuwa na mvua kidogo inje na hii ilinifanya nivae koti la mvua kwa ujumla, asubuhi hii ilikuwa yenye utulivu na mipango na nina matumaini ya kukamilisha kazi nzuri leo.

Napenda kutumia GPS kuliko ramani sababu ni kwa sababu GPS inatoa maelekezo ya wakati halisi na inaweza kusasisha njia ukiwa umepotea. Inatumia programu ya Google Maps kwenye simu yangu ambayo inaonyesha trafiki na hata ushuru wa barabara. Hata hiyo, ramani ya karatasi inanikumbusha wakati wa shule tulipokuwa tukijifunza kusoma ramani ya kijiji, GPS inasaidia hasa wakati ninaendesha gari katika miji, mipya au wakati ninaendesha usiku. Pia inaeza kunionesha maeneo ya karibu kama vile maduka, hospitali na vituo vya mafuta. Hata hivyo, kama GPS haifanyi kwa sababu ya mtandao duni, basi ramani ya karatasi inakuwa msahada wa dharura. Kwa ujumla, GPS inafanya kusafiri kuwa rahisi, salama na kuaminika na hii ndio sababu ninaipendelea.

Ninaoga marambili kwa siku. Mara ya kwanza, huoga asubuhi kabla ya kuanza siku yangu kwa ajili ya kujiskiza safi na kujifungua macho. Mara ya pili, huoga jioni baada ya kazi au baada ya kufanya mazoezi ili kuondoa uchafu na jasho. Kwa kawaida kuoga kwa maji baridi asubuhi na maji ya joto jioni wakati wa baridi kuoga kunanisaidia kubadilisha hali ya mwili na kujitayarisha kwa shughuli inayofuata. Pia huwa na sabuni ya harufu nzuri ili kunivuta na kukaa na harufu safi. Hata siku za wikendi, mara nyingi huoga mara moja tu. Asubuhi ikiwa sijaingia uchafu mwingi kuoga ni sehemu muhimu ya mpango wangu wa kila siku ambayo inanipa usafi na faraja.

Wakati ninahitaji msaada kazini, kwanza hujaribu kutafuta habari kwenye intaneti na au vitabu vya mwongozo. Kama bado shida inaendelea, huwa naongea na mwenzangu wa karibu ambaye anajua zaidi juu ya mada hiyo. Pia, hupenda kutumia mikutano timu kwa kutoa swali na kushirikisha changamoto. Iwapo hitaji linazazidi uwezo wangu, h uwa naenda kwa msimamizi wangu na kuelezea kwa uwazi nini kinanikwama na ni nini nimejaribu kufanya. Ninapenda kuandaa swali langu vizuri hili lisiwe la utata na kuhakikisha ninaeleza vizuri tatizo. Baada ya kupata msaada, huwashukuru na kuwahifadhi ufumbuzi hili niumike kwa wakati ujao. Hata hivyo, ninahitaji nitajitahidi kujifunza kutokana na msaada huo hili kuepuka kutegemea watu wakati wote. Kwa ujumbla, ninachukua msaada kwa fursa ya kujifunza na kuboresha ujuzi wangu.

Kinachonipa motisha kazini ni uwezo wa kujiona nikikua na kujifunza mambo mapya kila siku. Napenda kazi yangu kwa sababu inanipa fursa ya kutatua matatizo na kuwasaidia wateja. Pia, motisha nyingine ni malipo na faida zinazotokana na kazi, ambazo zinasaidia kuhudumia mahitaji ya familia yangu. Uwepo wa timu nzuri na uongozi wema pia hunipa hamu ya kufanya kazi kwa bidii. Kila ninapopata, shukrani. Kutoka kwa mwajiri au mteja, ninahisi thamani yangu na kuwa na nguvu zaidi. Hata hivyo, ninapenda pia kuwa na malengo ya kukua na kuwa bora katika taaluma yangu. Kwa ujumla, motisha yangu ni mchanganyiko wa kutimiza ndoto zangu kujenga maisha bora na kuchangia kwenye mradi wa kampuni.

Ndio ninatumia teknolojia ya sauti kwa njia kadhaa. Mara nyingi hutumia simu yangu kufanya simu za sauti na kurekodi maelekezo. Pia ninatumia kifaa cha sauti kama vile mkasa sauti kusikiliza muziki na podcast. Hata hivyo katika kazi hutumia mikutano ya sauti kupitia programu kama Zoom na Meet ili kwasiliana na wenzangu. Teknolojia ya sauti imenikumbusha kazi ya saa ya kucheza simu niliokuwa nayo utotoni. Inasaidia sana wakati nina mikono michache na ninahitaji kufanya kazi wakati huo huo. Ninapenda pia kutumia huduma za sauti kama Google Assistance kwa kuuliza maswali na kupata majibu ya haraka. Kwa ujumla teknolojia ya sauti imerahisisha mawasiliano na kufanya maisha yangu kuwa na ufanisi zaidi.